Kazi ninayoidhamini zaidi ni ile yenye athari chanya kwa watu na kwa jamii kwa ujumla. Kazi inayo saidia kuboresha maisha ya wengine kutoa elimu au kutatua matatizo hunipa ridhika zaidi kuliko faida ya kifedha pekee. Naidhamini pia kazi inayonipa nafanya kujifunza kukuza ujuzi wangu na kujiboresha kila siku. Kazi yenye mazingiri ya mazuri ya ushirikiano heshima na maadili unifanya nijisikie kuwa na mchango wa maana. Kwangu, kazi bora ni ile inayoendana malengo yangu ya maisha. Inanipa motisha na inaniruhusu kutumia uwezo wangu kikamilifu huku nikiwasaidia wengine kufikia mafanikio.

Kifaa cha teknolojia ambacho, siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu hunisaidia kuwasiliana na familia na marafiki. Kupata tarifa muhimu na kupanga shuguli za kila siku. Pia huitumia kujifunza mambo mapya, kama kusoma habari na wakati mwingine kufanya kazi mtandaoni. Bila simu, ningehisi nimekatika na dunia kwa sababu karibu kila kitu sasa, hutegemea teknolojia. Kwa hiyo, simu ya mkononi ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa kusoma, kusikiliza na kufanya kwa vitendo. Mara nyingi husoma vitabu, makala na kutazama video zinazo fundisha ili kupata kuelewa. Pia napenda kuuliza maswali na kusikiliza watu wenye uzoefu zaidi. Kwa sababu hunisaidia kuelewa kwa haraka. Nikisha pata maarifa ya msingi, napenda kuyajaribu kwa vitendo ili kujifunza vizuri zaidi. Njia hii hunifanya nikumbuke kwa urahisi na kufurahia mchakato wa kujifunza.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuendelea kujifunza na kukua kitaaluma. Nataka kuboresha ujuzi wangu ili nifanye kazi kwa ubora na ufanisi zaidi. Pia nalenga kupata uzoefu unaonisaidia kufikia nafasi bora na kuongeza mchango wangu katika taasisi au jamii. Lengo lingine ni kufanya kazi katika mazingira yanayodhamini heshima, ushirikiano na maendeleo binafsi. Kwa ujumla natamani kazi yangu iwe na maana inipe utulivu wa maisha na iniruhusu kutimiza ndoto zangu.

Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni pizza. Nilivutiwa na ladha yake na mchanganyiko wa jibini, mchuzi wa nyanya na viungo mbali mbali. Pia nimewahi kuonja burger, ambayo ina ladha tofauti na chakula cha kawaida cha nyumbani. Kujaribu vyakula vya kigeni hunifanya nijifunze tamaduni nyingine na kunipa uzoefu mpya wa ladha. Ingawa napenda chakula cha asili, kujaribu chakula cha kigeni hunifanya nifurahie utofauti wa vyakula duniani.

Wakati wa msongo wa kazi najaribu kutulia na kupanga upya majukumu yangu. Kwanza nachukua pumzi za kina ili kupunguza mawazo. Kisha napanga kazi kwa vipaumbele ili nisifanye mambo yote kwa wakati mmoja. Pia napenda kuchukua mapumziko mafupi kama kutembea kidogo au kunywa maji ili kuipa akili nafasi ya kupumzika. Nikihisi mzigo ni mkubwa naomba msaada au ushauri kutoka kwa wenzangu njia hizi hunisaidia kupunguza msoongo na kurudi kazini nikiwa na umakini zaidi.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu cha utaalamu na kuwa mtaalamu anayetegemewa katika eneo langu. Lengo langu ni kuendelea kujifunza, kuboresha ujuzi wangu na kutumia teknolojia kutatua matatizo halisi. Pia natamani kupata fursa za kufanya kazi cha kiwango cha kimataifa, hasa kazi za mtandaoni ili kupanua uzoefu wangu. Mwishowe ningependa kuwa na kazi yenye athari chanya kwa jamii, kutoa mchango kupitia ubunifu, maarifa na kufanya kazi kwa bidii ili kufikia mafanikio ya muda mrefu.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kifaransa. Lugha hii inazungumzwa katika nchi nyingi duniani, hasa Afrika na Ulaya. Hivyo itanisaidia kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti. Kujua kifaransa pia kunaweza kunifungulia fursa zaidi za kazi, masomo na ushirikiano wa kimataifa. Zaidi ya hayo, ninapenda jinsi lugha hii inavyosikika na utamaduni unaoambatana nayo. Kama vile muziki na fasihi kujifunza kifaransa kutanisaidia kupanua upeo wangu wa maarifa na kukuza ujuzi wangu wa mawasiliano.

Mimi husomea habari mtandaoni kwenye tovuti za habari zinazoaminika mara kwa mara. Kwa mfano napenda kusoma kwenye tovuti kama BBC, CNN na The Guardian. Kwani hutoa habari za kimataifa kwa uhakika. Pia napenda kusoma kwenye tovuti za kitaifa au mitandao ya habari ya Kenya kama vile, The Daily Nation au The Standard. Ili kupata taarifa za nani na za jamii mara nyingine nasoma makala za elimu, teknolojia au afya kwenye tovuti za kitaaluma. Njia hii hunisaidia kubaki na taarifa sahihi na hivi punde.

Mimi binafsi napendelea kula ugali kuliko wali. Ugali hunikumbusha chakula cha nyumbani na una ladha ya kipekee ukiambatana na mboga, nyama, samaki au maziwa mala. Pia hunishibisha kwa muda mrefu na hunipa nguvu nyingi, hasa wakati wa mchana. Hata hivyo sipuuzi wali kabisa kwa sababu nao ni mzuri sana, hasa ukiwa umepikwa kama pilau au wali wa nazi. Kwa ujumla, napenda vyakula vyote viwili, lakini ugali una nafasi ya kipekee moyoni mwangu kwa sababu ya urahisi na ladha yake ya asili.

Ndiyo, nimeshawahi kujifunza kupiga gitaa. Nilianza kwa kujifunza misingi ya miziki na noti. Kisha nikajaribu kuimba nyimbo rahisi nikiwa nikipiga. Kucheza gitaa kunanifundisha uvumilivu, bidii na mshikamano wa mikono na akili. Kwani nahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Pia kunanifurahisha sana kwa sababu muziki una uwezo wa kupunguza msongo wa mawazo na kuleta furaha. Ingawa bado sijafikia kiwango cha juu kujifunza gitaa ni uzoefu wa kipekee unaonifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha.

Napenda kuwa mahali tulivu na penye urembo wa asili. Mahali kama bustani, kando ya mto au pwani hunifaya nijiskie mtulivu na kupumzika. Napenda pia mahali panapokuwa na mwanga wa kutosha na upepo mwanana kwa sababu kuchangia amani ya akili na furaha ya moyo. Wakati mwingine napenda pia mahali penye shuguli za kijami na marafiki. Ambapo kuna urahisi wa kuzungumza, kucheka na kushirikiana. Kwa kifupi, napenda mahali pananiruhusu kupumzika, kufurahia mazingira na kushirikiana na wengine kwa njia ya furaha.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Nivitafunwa rahisi lakini vinavyo nifurahisha sana. Asaa ninapo kuwa natazama filamu au kupumzika nyumbani. Napenda zaidi popcorn zilizo na chumvi kidogo kwa sababu zinaladha nzuri bila kuwa nzito. Wakati mwingine, napenda pia kujaribu popcorn zenye ladha ya karamelli kwa mabadiliko. Kilicho kizuri kuhusu popcorn ni kwamba ni rahisi kuandaa na vinaweza kuliwa wakati wowote. Pia hunikumbusha nyakati za furaha nikiwa na marafiki au familia, tukicheka na kufuraia muda pamoja.